Video natazama katika mtandao wa YouTube ama mtandao wa TikTok pia vilevile natazama katika mtandao wa Instagram na Facebook. Mitandao hiyo minne ni mojawapo ya mitandao ambazo zina mvuto mkubwa katika masuala ya kutazama.